Kitabu mi napenda sana labda tuseme chozi laeri. Napenda hizo vako zao kwanza inabebanga hisia za mtu sana kwanza iyo time yenye jamii yake anaitwanga aje huyu mzee fulani huchomekaga. Inakubeba hisia tu adi wewe unaona yenyewe hii kitabu iko sawa. So chozi la heri ndo kitabu nachokipenda sana. Nilisoma nikiwa wakati nilikuwa nilikuwa nilikuwa mimi adi sijui kidato cha kwanza hapo. Eee. Ndo niliisoma ni miaka kadhaa iliopita na bado naikumbuka na naipenda. Adi leo nikaipata neza irudia. Juu sikumbukangi part zote vile sana. Lakini naikumbuka kidogo na naipenda. Iyo book iyo book ilikuwa ba.

Na kusaidia yaani, ninashiriki sana na kusaidia So kani, ka wazazi hivi bado wazazi unapatanga nyumbani wakona na mamboka mboka kidogo hivi wanataka uwasaidie unaona So juu bado unajua ni jamii yangu pia. Inabidi na nasaidia kani mokoro hivi anataka kunituma kwa duka design una kemba So inabidi na naenda unaona kani mzae hivi mzae anadai niende nisaidie kuchunia chunia ngombe hivi pia enyewe inabidi na jituma tunenda tunapiha shughuli kisha narudi bado uko nje sasa ukipatana na mimi ni mtu mzee bado unajua watuwezee hawakosangi mboka wanadai uwaokolee unaona so bado hiyo ni njia ingine yenye mi hushiriki nayo kwa jamii kuenda kusaidia hao watu wazee kiasi kiasi hivyo unaona.

Inalingana venye tumepatana na wewe so arifu mgeni mi ntammake kama nimeona tunasaidiana ama tunajengana kimaisha. Lakini sasa nikiona we we we ni mtu tumepatana lakini tushaanza kusumbuana maswara nini nini, sa ntakuwaje maarif, zii. So mi hufanja maarif wapya na kulingana na venye tumejuana yaani na venye mambo venye imeendelea mi na wewe, unaona, so tukisikizana, ni sawa mi tutakuwa marafiki. Ka tunasaidiana kimaisha, mbona tusikuwe marafiki, tutakuwa marafiki. Lakini mi nikiona saa hatusaidiani hatuokoreani kimaisha adi kidogo, mi nakusare ni aje.

Tabia ya kusaidia wengine So mimi napenda tabia ya mtu anaokolea. So mimi nikiona ati nini nini yaani uko na roho tu hivi fulani fulani hivi ya kusaidia. Hio ndio tabia napenda sana kwa watu wengine. Yaani ile design wewe huwezi kubali kuona mtu, mtu akipitia noma ukiwa hapo. So ukiwa na hio tabia, hio ni tabia mimi napenda, na ni tabia biye sana. Na naitambua unacheki. So hio tabia hio tabia ndio mimi napenda sana bado. Hio ndio tabia naeza penda kutoka kwa watu wengi sana. Mimi hadi nione ukiwa na hio tabia ni hivyo hadi tutakuwa marafiki.

Ai si mi napendelea surwali ai sasa skeeti mi nitavaa kweli unajua mimi si mimi mtoto wa kike unacheki hio suruali naezakwaria unaona juu mi ni msaani na so sketi zii pendelei sketi napendelea suruali.

Hee hee mimi napenda kuzikwaria napenda kukwaria vipuli vibad sana unajua yaani nachagua design hiyo design yenye vipuli hukutoa tu kadri watu tu watu wanachukua wanakuwangana na akili ingine yako tu mtu anaona enyewe unajiele unajielewa yaani nakuanga na sasa nitakuambia aje inakuwanga na muonesho poa yaani kwa jamii yaani unaona so minapenda vipuli vibaya sana.

Mi niliamuka ngware ngware ngware kitu saa tatu hivi. Nikaamuka hivyo nikapika ka tiyabe ni aje. Nikakunywa tiyabe After kumaliza kunywa tiyabe nikapiga piga zido kiasi After kumaliza kupiga zido. Nikatokea kidogo kuna shuguli nilikuwanga nayo hapo nje. Kwa duka kwa arifi yangu kuna katu nilikuwa naendea. Sa nikaendea na nikarudi sasa na ndo hu mi nishakuja hapa sasa kufanya hii shugli sasa ndiyo niko hapa mboka saa hii sasa.

Mimi napenda kusoma, sipendi kuandika hadi kidogo, kuandika unajua kuandika, kuandika inachoosha sana. Unajua kuandika, kuandika lazima utumia akili, nabado lazima utumia pia mkono, unaona sasa. Hio inakua kusumbua sana lakini kusoma kusoma iko bie. Kusoma tu unatumia akili na macho. Na hapo hapo huchoki hapo ni haraka haraka bado. Kusoma haitumi masaa mingi kuliko kukuandika inatumia masaa mingi kuliko kusoma bado So mimi napenda kusoma kuliko kuandika.

Minapenda kutembea milimani ee kwa milima manzee janyo kwa milima kunakuanga na vako ingine fiti sii kaa enye iko huku jijini yaani unacheki jijini vitu mingi unaona tu ni watu na ma nyumba magari nini makelele mingi unacheki lakini ukienda huko milimani hivi kwa msitu hivo aai huko ni rada safi juu sasa kumetulia kenye unaona sasa ni mamiti unaona wanyama pori watu vitu zenye hujazoea kuona ona unacheki soo mi napenda kutembea milimani sana hiyo ndo wazabi uni bamba sana kutembe huko kwa ma mamisitu yani hiyo design yani nijibambe tu.

Kwanza ni kuwasalimia na heshimu na furaha sana kuwambia wa karibu sana kwa mboka nikiona ni wafanya kazi wapya ni kumaanisha ni watu wa zuri watu wanajua kenye wamekuja kufanya. Alafu tunakaa chini kwa hadi tunakunya hadi kachai. Kisha tunapigariba nawambia sasa venye mboka inafaipi. Mboka inafaa ipigwa mi na welezea nawapea mtaratara yote. Nawambia sasa masharti ya inafakuwa Jovio lazima kwa kazi kuna kwa na masharti kadha hamwezi fanyishina bila masharti na heshima unaona niwambie kenye nataka muhimu sana ni ushirikiano ni nini vitu kaa hizo So hiyo ndo design ndo mi naeza wakaribisha wangeni wapya kwa mboka yangu.

Mahusiano mimi hujenga tu na design mingi mingi una cheki So kwanza ni unajuamimi kama tukifanya kazi na watu kitu ya kwanza ni ushirikiano So kama tunaongelelea ushirikiano kumaanisha lazima tupate mahusiano nzuri na wao So mimi hujenga mahusiano kwanza na jina ushirikiano ile umoja kwa mboka So ukiwa na ile umoja kwa mboka so wafanyakazi kwa kumaanisha mahusiano utakuwa unaweza kujenga vizuri na rahisi So kwanza ushirikiano kwa kazi juu ushirikiano ndiyo inaleta hio mahusiano mazuri. Na hivo ndio sasa hio ndio design mimi hujenga mahusiano na wafanyakazi.

Haya, napenda mvua, napenda mvua jusasa, mi bado napenda kutulia turia kwa keja, makejani sana, unacheki. So, ilee magidhaa kuna mvua, wajakisa mvua, huwezi hadi, huwezi tokea, so, unatokea so unatokea uenda wapi na, kunanyesha, kunanyesha, di ustaki na vile zinachachisha unacheki. So, ukiwa na kamvua, mi napenda kutulia tu area, ndio manaa sa, bado napenda mvua, jubi, bado napenda vakoza kutulia area, kejani ndani, ya. Unaona ee alafusa bado kukiwa na kamvua ushai kudoro sasa ustakie ona usingizi ya mvua usingizi ya mvua ina kuanga ingine tamu ngine muta vibaya sana soo minapende hio vako ya mvua juu bado usingizi na bado luku luku bado unajua time mvua yaani luku ina guanga beta juu sasa pale unazava heavily yaani na minapenda mapafu pauff hizo majale bigi bigi soo bado luku inakuwa bie hio gidhaa soo minapende mvua na napenda mvua sana.

Mi napenda Chelsea Chelsea ndo timu mi napenda. Ile Jitangaje iko ingereza. Kwa Premier League, England Premier League. Huko ndo Chelsea inapatikana, sa hiyo adi sijui iko namba gani kwa kwa namba gani lakini alafu mchezaji mwenye napenda sana kwa Chelsea ni kuna Sanchez. Na kuna kwa Olida Palma. Lakini napenda Sanchez sana juwe. Sanchez najua. Uyo ni kaa ni nickname ya. Ni name sake asa. So napenda Sanchez bivaya sana na cold palma kwa maana Chelsea. Chelsea unajua bado. Hi kikombe lazima tushinde najua.

Naanda hizo ripoti ya kazi kwa kuwelewa lengo la itakaya yu ripoti. Ingine pia nayo ni nini inausiana na iyo ripoti. Muundo ya iyo ripoti. Yani kichwa malengo ya iyo ripoti. So ivo ndivo mi huunda ripoti ya kazi unacheki. Muda, lengo unaona hizo ndizo vitu zenye mi huweka kwa ripoti yangu ya mboka.

So, mwenye na kumbuka ni ilikuwa anaitagwa smata uyo alikuwa anibamba juu, vako zake staki aone. Alikuwa rif lakini, hani ni ya rif yaani lakini vako zake ni zingine mbaya mbaya anataka akukataze, anataka kukupeleka tu, maulevii nini nini unacheki sasa we. Uyo ndio rafiki wa karibu zaidi sasa na unacikia kwenye ananipeleka radi itabidi niachanye na yeye sindio juu we lakini uyo ndio rafiki wa karibu.

Jamb muhimu kwa dini kwangu ni kwa Yesu Christo alikufa na alikufa ju ya dhambi zetu. Io ndo jambo muhimu sana yenye najua. Io ee io ndo kitu nategemea adi kufika kwa baba alie aliye juu mbinguni. Unaona sasa hio maneno ingine ya dini mimi hadi sitakangi kujua hio maneno ingine ya dini. Bora najua tu Yesu kristo alikufa na alikufa ju ya dhambi zetu na atatukujia. Tena, hiyo vako ingine ya dini sitaki kujua hiyo, nimekuambia hiyo yenye najua hio ni muhimu sana hio Yesu Kristo alitukufia, alikufa juu ya dhambi zetu. Na atatu kujia. Na yeye tu ndio njia kuingia kwa maulana hio ingine sitaki kujua wachana na vako za dini ati sijui nini.

So tatizo kwa mboka mimi huishambulia na kwanza ni kujua mzizi wa hiyo tatizo ni gani. Si kuna kurukia rukia tu juu ati kuangalilia hiyo tatizo hapa juu juu. Ni kuangalilia hiyo tatizo hadi mzizi yake ili. Hiyo tatizo isiwahi tupata te. Isiwahi tupata tena kazini tukisha pata tatizo ni gani ama mbona hiyo tatizo ilifanyika tunajua ee venye tuta shugulikia. So kama mwenye makosa ana anaongea hiyo makosa tu unajua makosa ni makosa tu ni kawaida kosa ni kurudia kosa shida ni kurudia kosa so kama ni mara kwanza tu mna elewana tu hiyo mambo inaisha hiyo ndo sasa tatizo ya mimi hushugulika nayo na ni kwa kusikiza na makini na kwa kutumia njia ya heshima na mawasiliano unaona hio ndo inasaidia hivyo ndo mimi hushambulia matatizo kwa mboka.

Mi hukunywa waba mara nyingi sana kwa day, kwa siku. So nikiamka unapata tu nimekunywa maji, nikikaaka unaona nakunywa maji. Mimi hukunywa mara na tuseme mara ka tatu nne hivi kwa siku. Juu bado kutembea tembea, bado zoezi, unaona? Bado vitu nakula zinahitaji maji sana, unaona? So mi hukunywa maji sana. Juu stakangi kukaa nikiwa, dehydrated. So mi hukunwa maji sana. Mara ka nne hivi kwa siku. Sasa kama saa hii hadi ndio nataka kukunywa maji, unaona. Eh saa hii lazima nikunywe maji tena juu bado venye naongea sana, eh nahitaji maji, unaona? Eh so hadi saa hii naenda kukunywa maji. Eh, so napenda maji sana nakunywanga maji mara ka nne hivi kwa siku.

Kumbu kumbu ninayo nzuri kutoka utotoni ni mara ya kwanza ya kununuliwa baiskeli. Siku ya kwanza kubayiwa bike hii nisifurahie hiyo design mtu wangu! So hiyo ndo kumbu kumbu yenye nakuanga nayo sana. Hiyo siku nakumbuka niliendeshanga adi usiku karibu nilale nayo hadi kwa kitanda. Isifurahishe hiyo design hiyo siku So hiyo ndo kumbu kumbu nakuwanga nayo nzuri sana ya utotoni huyo siku yenye nilibayiwa bike.

Uwezo ningependa kuwa nao ni ya kufufua watu unacheki hiyo ndiyo uwezo ningependa kuwa nayo ningekuanga na uwezo ya kufufua watu kaa Yesu Christo ingekuanga tu vizuri sana juu wee. Marafiki wenye wameenda watu wenye wameenda wenye tunajuana hadi wenye hatujuani ningekuwa nishawaokolea okolea kuwafufua tena mtu anaendelea na maisha juu maisha bado matamu manze na hakuna mwenya anapenda kukufa bado si unacheki so hiyo ndiyo uwezo yenye ningependa ama uwezo ya kuondoa kifo kabisa kukuwe hakuna kifo unaona hiyo ndiyo uwezo ningependa kuwa nayo.

Yae, nimewahi kuenda, tamasha lazima, tamasha la muziki kwa kaa wasani kama yenye nimeenda kuna ya msani sijui, mnajua Breeda, Big Baba, nimeenda tamasha yaka ya muziki. Pia Toxic, nimeenda tamasha yake muziki. Nimeenda za wasani kadhaa, kwanza ninapenda hizo vako vibaya sana. Juu mimi napenda muziki vibaya sana so, hizo vako za kuenda kuwaona ona hawa wanisa manze, napenda hizo tamasha sana. Kwanza unipate nikiinua mikono tamashani, vile inafaa.

Timu ya mchezo yenye natambua ni FC Barcelona, enye inapatikana huko ni Spain, FC Barcelona iko Spain, io nadhani yadine, indine kwa ya kinara huko siku zote, so ina kunga ya mchezo wa Kadanda, Mpira. Sokwanza mcheza jina penda sana kwa iyo timu ni Robert Lewandowski. Uyo ndio kijana napenda sana kwa hiyo timu, so na hiyo ndio timu mi nafuwata ya michezo, hiyo ndo pekeyake timu nafuwata enye ikospain FC Barcelona.

Chakula nachokipenda sana ni ugali na maziwa mala sijui kama unajua maziwa mala hiyo ndiyo chakula napenda kukula sana jioni. Kwanza unajua sasa jioni hiyo githaa unakua nimetoka mamboka ama mazoezi hivi so nimechoka. Nadai kamaziwa kakitu katanipea nguvu vizuri unacheki so ugali na maziwa mala ndiyo chakula tu mimi naweza sema napenda kudema masaa za jioni inakunga biee by the way unafaa ujaribu pia unacheki ni keroma tamu. Unajua sasa pale maziwa kwanza hiyo maziwa mala unafaa uiweke sukari unaiadisia sukari halafu kaugali pale kanakuwa kamoto tu biee ni hivyo usitake ona hiyo chakula inakuanga ingine tamu mara ya mwisho kukula hivyo hadi ilikuwa tu jana jioni.

Ee minapenda mkate chana broadways broadways naipenda juu inanga sukari mingi na cheki soo ina kuke imeche zewa yani bie so hio ndio mkate napenda di kama bado sipendi vako za mkate sana maybe asubuhi hadii si kulangi mkate so hadi kamara ya mwisho ni likula mkate di si juu ni lini nikona wiki wiki karibu mbili hivi utat hivi sijai demanga mkate mimi. Mkate zi mkate ingine likuwa uradi ni mafuko, mafuko pia ni mkate ingine napenda inakuanga biye za kwanza, mafuko ni za kulakula ya baitha, eh.

Wikendi kwanza naamkanga, wikendi ina kuwa na shughuli ya kufua sana sana hiyo ndio shughuli ya kwanza na kwa kwangu wikendi So kwanza ni kuamka kupiga zido, zoezi kwanza. Namka nakimbia na napiga malaps kadha unangam. Alafu narudi area tena unacheki sasa eeeh nakam napiga kibreko hivi nini nini. Chini ya maji kisha maliza hivyo naanza mashughuli So sana sana juu najua hivyo kaa ni sato hivi nakuwaga na shughuli ya kufua unacheki So manguo ni hadi inabidi tu shughulikie na makinikia kufua manguo. Nikishamaliza kufua hizo maluku, si ni hivo haya natokea sasa naenda mashuguli sasa masherehe kuserereka. Kuona marafiki ama nini haya ifike sasa sunday nayo ikifika majioni nitarudi area sasa tuseme nirudi doro, kisha sasa ifike Sunday ni kuamka ngware hivi, kuingia ingia kanisa. Nikisha ingia kanisa, nitoke kanisa kitu saa nane. Kutoka church kitu saa nane hiyo design sasa, si naenda shughuli zingine kuona maarif. Sherehe hivyo kuserereka hadi jioni, si hiyo wikendi imelandi hiyo design sasa.

Mimi hupenda kununua vitu kwa duka duka kubwa hivi duka naona. Tuseme wholesale hivi unacheki. Na mimi hupenda kununua vitu kitu yaani naona yaani naweza shika hivi. Naiona si aty ununue kitu ati alafu ati nanunua kitu na sijaiona. Ati unanitumania sijui ati mneti. Hizo vako zii. Mimi nataka ninunue kitu naona. Naona hadi mwenye ananiuzia na naona kwenye nilinunua. We ujaribu unipinge mego nikuje na shoka. Unaona. So napenda kujua kwenye nanunua vitu kwa watu watu watu watu duka ivi mimi nataka duka. Sitaki stori za mneti.

Aaai si ninapendelea kitanda kizuri saa nitapendelea aja kitanda kigumu si kitanda kigumu hadi unajua hadi sasa huwezi huwezi doro biee niaje sasa utadoro tu uki sumbuka sumbuka unacheki ai saa izo vako zii so mina pendelea tu kitanda kizuri hiyo ndio iko biie hiyo ukidoro hadi unapata tu umezima hadi ulijisahau hadi hadi hukumbuki uko dunia gani unacheki so kitanda nzuri siku zote.

Mnyama wangu wa kufugwa ni mbwa wagido. Mimi napenda vako za wagido sana mimi hadi tangu nikiwa mpikini tu nimeishi kufugafuga wagido juu unajua wagido wagido hukuzuia yaani halafu unajua wagido ikipenda binadamu yaani wagido hukupenda tu na roho yake yote. Na wagido haiwezi kusare ati ikusare kwa noma, wagido haiwezi kusare kwa noma So mimi napenda mbwa sana na mbwa ndiyo mnyama wangu wa kufuga unacheki so wagido ndiyo kitu mimi natambua sana ndiyo mnyama wangu wa kufuga hadi nikitaka kufuga mnyama tena nitafuga tu mbwa mbwa siku zote.

Napenda maua vibaya sana So maua ninapenda sana ni rose napenda maua ya rose vibaya sana Take it so na unajua kama kama siku kama za valentine hizi maua ndo shughuli si ubanja So maua maua ndio rada unajua maua hadi urembo ya maua tu inafurahisha hadi aroma venye inanukia tu So maua ndo kitu mi napenda penda unaona.

Ya kwanza ni M-pesa M-pepe ni program ya kwanza mimi hutumia daily tu kwa menje kwa maese ju unajua kila siku lazima uko na mashughuli nini unataka kununua nini unataka kwenda mahali fulani so unapata na huku sahii like ukiangalia maisha ya sahii sasa yaani cash haitumiki sana yenye inatumika sana ni M-pesa yaani pesa M-pesa so unaona so M-pesa ndiyo program natumianga sana. Ingine ni gram hivi na whatsapp hizo ndo zingine na tiktok hizo natumianga sana ju ya kuwasiliana unaona na bao kujua jua mahabari unaona so hizo ndizo programu natumianga sana kwa simu kwa siku.

Kahawa, kahawa unajua, kahawa ngware, inaachanga mshangao mongo yaani vibaya sana unacheki bado, ukiwa na mastress hivyo ni wakati uko na mafikira mingi mingi kwa akili. Kahawa, kahawa inakutolea tu uradi unakuwa atleast ina, inafanya tu unatulia, unacheki. So kinywaji yenye mi hupenda kunywa asubuhi ngware nikisharauka, ni kahawa, ee, nakuanga nimependa kahawa unajua kahawa tu unapika tu. Na inahitaji sana mingi ni shuge iko na sukari iko bie. Ikona sukari iko bie iyo kahawa yako bie unacheki.

Mi na penda El Njavati. Si nino El Njavati, tu na penda wakusa El Njavati. El Njavati vii nandego hivi, ama nama mbosho vii mandondo hivi. So mi na penda El Njavati sana. El Njavati live by favorite food. Si unajua El Njavati hupikwa na ngano. Hee ngano. Lakini sana sana mi sipikangi, mi ununuwa kwa. Kibandaski hivi, ju we kazi ya kupika nayo sa, naipenda kukula lakini, nachukia kuziku, nachukia kuzipika maelijawati. Ju time nini nini, eh miyote miyote sila unachiki. Lakini kukula, lazima nazipenda kuzikula, so mihunua sanasana kwa mabibandaski.

Mtu anaingia mboka naeza mwambia ajitume, asiogope na angangane kujituma ndo muhimu unacheki, kujituma juu ila time umejituma kwa hiyo mboka yako huwezi fanya mboka ya udu na bado upate za mboka unacheki na results utapata results fiti huezjituma alafu ati ukuwe ati hivo hivo. Kujituma lazimu upate kenye unataka unacheki so kujituma muhimu so mimi naeza washauri wajitume vibaya sana watie roho wasikuwe. Wasikubali kukufa moyo haraka wakue ready kungangana nayo kusonga nayo venye inataka kukimbizana nayo kama ni biashara kuwa yenye inataka uko nayo hadi ifike kwenye unataka.

Napenda kupika napenda kuspin lakini sasa inalingana ni nini naspin sa ata huwezi niambia eti nispin ati mahali hapa ati machapo napenda machapo lakini siwezi kula lakini siwezi pika machapo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa lakini sa niambie kuspin mayai unacheki kuspin spin hutu tuvitu twa dakika mbili hizo vako napenda sana huto ndaspin vibaya hadi tupancake hio design huto ndaspin unacheki lakini vako za ati sijui adi maugali ni noma hio bado inabidingi tuu naspin saa zingine So napenda kupika vibale sana. Eeh na nasupport kupika juu eeh mi kwanza unipate kupika sana sana ni usiku ndio unaeza pata tu nikipika. Eeh. Hio magethaa zingine anaku hizo urada.

Chumba nacho kipenda sana kwa nyumba ni nitangoja saa kitchen kwa kopiki ya ni aje. Mi na penda kukulu le unacheki suu yundo chumba na penda sana juu nse yunajoyo. Ikona kila kitu ya kukulu le unacheki Tumpale kuna kia roma kuna nini hapa ndo bando utaspeed. Hapo ndo uradi imebebwa yote ya kumanches juu uduke ya kezani saa uradi ni gani ingine kuna uradi ingine uradi yetu ni kumanches unacheki eeh so me chumba chenye napenda area ni chumba cha kupika yaani kwa kitchen ju ya keroma.

Mimi ata siendangi mahali pa ibada. Mimi mahali pa ibada kwangu ni kila tu mahali. Sinanga maalii ya tenazatema hapa ndo mhali ipangu paibada. So akuna maali muenda paibada toko hivwa mi mahali paibada mi nikila maali. So akuna maali siezi piga ibada na cheki. So kani mhali paibada mi uenda kila wakati kwenye niko. Nikifikiria ama ni kikumbuka hizo vako. Nipiga tu ibada muhimu na juwa. Bala. So mali paibada. Sina mahala yenye mi huenda. Sina mahali. Nafungatu ni kila mahali.

Ay, sasa hiyo si ni rahisi tu juu sasa, si wajua ni mimi tu ni mimi mwenyewe. So, si minajua wakati wakazi na wakati si wakazi. Najua shughuli ya kazi na shughuli si ya kazi. Najua kitu utaongea ni ya kazi ama si ya kazi. Yaani, najua tu venye nafaa kufanya, unaona. So, kaa ni wakati wa kazi, siezi kuja kuleta mambo ya maisha kibinafsi, unaona. Nakaa ni wakati wa maisha kibinafsi. Sileti mambo ya kazi kwa maisha angu kibinafsi unaona So, kile ikona wakati wake. Na kile moja ikona nafasi yake kwa maisha angu. Zote zinafanya tu kazi vizuri tu. Hakuna yenye inasumbua ingine hivo ndo tu mie huweza.

Mahusiano iko bie ni mahusiano iko fiti juu unajua heshima ndo kitu tuh muhimu na ushirikiano na umoja kunayo tuh kuelewana unaona kila mtu akielewana ni hivyo hakuna mwenye anafinyilia mwingine unaona tuko na uhusiano fiti na wazee wa kwangu unacheki mimi hucheza bie unacheki kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, unaona so uhusiano yetu uko fiti sana.

Si kwa kila kitu ni kwa vitu zenye tu zenye zinapenda kama misheti, mchezo, mpira hivi. Mimi hufuata matukio ya kimataifa unaona hio mimi hufuata. Pia ya ekonomia venye iko yaani pesa ni hanyi yo. Hiyo nayo pia napenda kuifuata sana, hizo matakeo lazima nafuata. So, si mingi sana, niko hap tuseme niko hapa katikati, ni hufuata kulingana na yene napenda.

Eh nimewahi kujifunza, hadi si ati nimewahi kujifunza, eti mimi hupiga gitaa. Eh so hadi bado ukipata mboka unaeza nishtua, so bado mimi hupiga gitaa vibaya sana. Eee, kuja kwa mabukla hivi, heee, upate bukla umefika kwa bukla unapata kuna uradi kuna taharika mtu wa kupiga gitaa. Na najua mi hupiga tu, so tayari najua kupiga gitaa. Heee, si ati adi najifunza, najua kuipiga vibaya sana. Adi sijui boza alitoa kwanza saa napenda kupiga gitaa na nyimbo za kikuyu unajua manyimbo za kikuyu venye ziuingiana na gitaa nini nini. Napenda sana hiyo design Madoba za kikuyu ziuingana na gitaa kabaridi vibaya sana.

So kabla kulala si unajua lazima kwanza kumanchez niaje kuenda kuchukua sapa Kudema sapa halafu kuingia ingia mtandaoni mtandaoni sana sana nalalanga nikiwa mtandaoni So naingia mtandaoni naangalia mambo mbili tatu unaona kuangalia nini inaendelea sana kujua mahabari nini nini kuwasiliana na marafiki. Na kupanga bado mikakati ya kesho ya kazi unaona so hiyo ndio kitu nafanyanga kabla kulala sana sana.

Chapisha nini sasa, kuchapisha uradi ama kuchapisha nini sasa, mi adi hii vako sielewi ni nini mnaniuliza lakini we, nisawa basi acha, we, nichapisha tu.